Napendelea baridi kuliko joto. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi. Na ni rahisi kujiweka sawa kwa kuvaa nguo za joto. Pia napenda hali ya hewa ya baridi kwa sababu ina ni ruhusu kufanya kazi. Au kupumzika bila kuhisi uchovu mwingi kama ilivyo wakati wa joto kali.

Kwa kawaida nakunywa gilasi sita hadi nane za maji kwa siku, hii hunisaidia kuweka mwili wangu wenye afya, kuzuia upungufu wa maji mwilini na kunifanya njisikie mwenye nguvu siku nzima. Hasa ninapokuwa katika shughli nyingi au hali ya hewa ni ya joto sana.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima hunipa changamoto nzuri ya mwili na akili na hunisaidia pia na afya njema. Pia napenda sana mandhari nzuri ninazo ziona nikiwa juu ya milima pamoja na hewa safi na utulivu wa akili. Shuguli hii hunifanya nijisikie huru, nikiwa na amani na hunipa motisha ya kuendelea kujitahidi na hata katika maisha ya kila siku.

Mwezi ninaoupenda sana katika mwaka ni disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu maranyingi huja na hali ya sherehe, mapumziko na muda kuwa pamoja na familia na marafiki. Pia nikipindi cha kutafakari mwaka, uliopita na kupanga mipango mipya kwa mwaka unaofuata. Jambo linalonipa furaha na matumaini mapya.

Kwa kawaida, natumia takriban saa mbili hadi tatu mtandaoni kwa siku. Huu muda hutumika kwa kusoma habari, kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na marafiki na pia burudani, kama kuona video au kusikiliza muziki. Nakusudia kutumia muda huo kwa usahihi, ili nisibugae shughuli muhimu za kila siku. Na pia kuhakikisha muda wangu mtandaoni, hauja adhiri usingizi au kazi nyingine.

Chakula cha kigeni nilichowai kujaribu ni sushi kutoka japani. Nilivutiwa sana na muundo wake wakipekee na latha yenye tofauti na chakula cha kawaida ninachokula. Pia, nilifurahia jinsi vipande vya samaki vili vyopangwa kwa study pamoja na wali majani ya baharini na viungo vidogo vya latha. Chakula hiki kiinifanya nijifunze kuhusu tamaduni za kigeni na jinsi kinavyoweza kuwa burudani na lishe kwa wakati mmoja.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie mwenye furaha na huru, na pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kuonyesha hisia zangu kupitia miondoko ya mwili.

Ninapendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali. Mwanga wakati unifanya nijisikie vizuri bila kuumiza macho. Na pia unaunda mazigira tulivu na rafiki kazini au nyumbani. Pia ni mzuri kwa kufanya kazi, kusoma au kupumzika bila kuhisi kuchoka au kutojisikia vizuri kutokana na mwanga mkali.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa kiasi. Huwa ni naitumia kwasiliana na marafiki na familia, kujifunza habari mpya na pia kupata burudani kama kuona video au picha. Hata hivyo, nakusudia kutumia muda huo kwa uiano ili usibugae kazi, masomo au usingizi wangu. Na kuhakikisha kwamba matumizi ya mtandao ya kijamii yanaboresha maisha yangu badala ya kuharibu muda wangu.

Ndiyo, mara kwa mara mimi hutoa sadaka au michango kulingana na uwezo wangu. Hii inaweza kuwa kwa ajili ya maitaji ya dini, kusaidia watu wa sio na uwezo, au kuunga mkono miradi ya kijamii kama shule, zahanati, au misaada kwa wenye uhitaji. Kutoa sadaka au michango kuna nifanya nijisikie kuridhika, kuna nisaidia kujenga moyo wa huruma na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine katika jamii.

Napendelea kutazama mchezo kuliko kuucheza. Kutazama mchezo hunipa burudani na kunifanya nafurahia. Ushindani na vipaji vya wachezaji. Pia hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mchezo bila kuchoka sana. Hasa ninapotazama na marafiki au familia.

Ningependa kujifunza luga mpya kama kifaransa au kijapani. Kujifunza luga mpya kuna nipa uwezo wa kuwasiliana na watu wa tumaduni tofauti, kunipanua maarifa na kunifundisha mbinu mpya za kufikiri. Pia ningependa kujifunza ustadi wakidigitali kama kuhariri video kubuni grafiki. Kwani zinasaidia katika kazi za burudani ya kisasa.

Nguvu zangu ni pamoja na wangalifu wa nidhamu, ambapo mimi hujikita kikamilifu kwenye kazi na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usahihi. Pia ninawezo kushirikiana na wenzangu, pale ambapo ninawezo kufanya kazi vizuri katika timu na kushirikiana bila matatizo yoyote. Pia, mimi hujifunza haraka, ninapo kutana na changamoto au jambojipia, huwa na jifunza haraka na kuzoea mabadiliko. Pia huwezo wangu wakupanga na kupanga muda, uniwezesha kupanga kazi zangu vizuri na kufanikisha malengo kwa wakati. Waminifu wangu na huajibikaji pia hufanya kazi kwa heshima na huajibika kwa majukumu yangu yote.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu, ila sio kwa sana. Jambo ambalo linalonifanya nipende kutembea kwa miguu ni kwamba ni jambo nzuri kwa ajili ya mazoezi ambayo inanifanya niwe kwa afya inayostahili pia kutembea kwa miguu kunanifanya niweze kutoa mawazo mengi akilini.